Kwa kweli, maisha bila teknolojia ni vigumu. Pale ambapo tumezakuzoea, nimezakuzoea teknolojia, napo fanya mambo yangu na fanya kulingana na teknolojia. Itakua vigumu, jinsi inavyopenda kufanya utafiti, itakua vigumu kufanya utafiti, kutokana na ukosefu wa teknolojia. Na sitaweza kujua ni nini kinaeza kujiri, nini ineendelea katika ulimwengu, na sitaweza kupata utatuzi katika shida nyingi, kwa sababu mara mingi ineza kuingia pale mtandaoni, ili kufanya utafiti kutokana na shida flani, ili kuepuka shida flani, unezakufanya hivi na hivi. Na pia, naeza kujua mambo mingi ya nayojiri duniani kupitia teknolojia. Maisha bila teknolojia, ni sawa na maisha bila jua. Pale ambapo, ulimwengu itakuwa ni kama ni giza, aujui kinacho endelea, hakuna kitu chuchote kinacho onekana.

Ndiyo, mara mingi napenda kuzuru sehemu za pwani, kwa kuwa napenda ule upepo wake mwanana, ule mchanga wapwani, mchanga mweupe napenda kuwenda kukaa pale, ule upepo wabaharini, kuogelea katika bahari. Na pia napenda sana vyakula vya kipwani kwa sababu inaladha nzuri vyakula vyao vina pendeza na yale mazingira inaleta mazingira mzuri ya kupumzika na kutuliza mawazo. Iwapo nimeweza kufanya miradi mingi zaidi ambayo nime imenifanya nikaeza kuchoka kia kili na pia miradi zingine zikieza kufeli na penda kuzuru sehemu za pwani ili nieze kupata muda muafaka wakuangalia ni wapi nilifeli katika miradi yangu. Baada ya kutuliza akili, ninaeza kurejelea miradi hayo na nieze kuona ni wapi nilieza kufeli na kufanya utafiti mzuri ili nieze kuelewa vizuri. Mazingira yale ya pwani yanaleta utulivu ambayo inaeza kuleta uelewaji kwa uwepesi bila kupambana.

Ndiyo, kila wakati naeza kugawanya taka yangu Kwa kuwa mimi ni mtu ambaye napenda kuyatunza mazingira Ninaweza kutupa taka ile ya plastiki katika semu tofauti Ili iweze kuja kuchukuliwa na kuenda kutengenezwa ili iweze kutumiwa tena na taka ambayo ni ya chakula naeza kuiweka mahali tofauti ili iweze kutumiwa kutengeneza mbolea ya kiasili. Pia, taka ambayo ni kama vile vyuma ambavyo haviwezi kutumiwa tena, naeza kuviweka kwenye sehemu tofauti, ili iweze kupelekwa mahali na kuenda kutengenezwa, ili we bidhaa mpya. Naeza kugawanya taka hizi, ili kuweza kulinda mazingira.

Natumia simu yangu kwa muda wa masaa matisa, masaa manane au tisa kwa siku. Natumia simu yangu wakati wa mchana sana na pia wakati mwingine, wakati wa usiku ila kidogo. Na kwenye simu yangu naweza kutumia programu ile ya whatsapp sana sana kwa ajili ya mawasiliano na rafiki zangu na pia kuangalia ni nini ambacho kimewasilishwa pale kazini ama kupata ujumbe wa shuleni. Pia naweza kutumia programu hiyo ya Google ili kuweza kufanya utafiti mbali mbali, utafiti tofauti tofauti, kutokana na utafiti wangu wa miradi, naweza kutumia programu hiyo ya Google. Pia naweza kutumia YouTube ili kuangalia wakati mwingine natumia kuangalia video, wakati mwingine natumia kufanya utafiti pia. Na pia natumia programu ile ya Gmail ili kuweza kuangalia mawasiliano ya kirasmi kutoka pale kazini na pia mawasiliano rasmi kutoka pale shuleni. Napenda simu yangu imeweza kunisaidia sana, imeweza kufanya maisha yawe rahiisi, naweza kujua yanayoendelea ulimwenguni pindi tu yanapojiri, na pindi yanapochipuka naweza kupata ujumbe huo, na pia kuwasilisha ujumbe imekua ni jambo rahisi sana, kuzungumza na mtu ambaye ako nchi ingine imekua rahisi kupitisha ujumbe. Na pia simu yangu imeweza kuniunganisha na jamii pale ambapo sitahisi ule umbali wa jamii kama vile hakungekua na mawasiliano yeyote Ningewza kuhisi utengano ila kwasababu ya simu naweza kuhisi ni kama niko pamoja na wao kila wakati Hata pale ninapokua mbali Naweza mara mingi nazima simu yangu ninapokua pale darasani ama ninapofanya mipango ya miradi maluum ambaye sitataka sitataka usumbufu wowote ule kutoka kwa mtu yeyote. Naweza kuzima simu ili nisiweze kusumbuliwa ama pale ninapo kua kwenye mikutano muhimu ambayo sitaweza kuchukua simu.

Nakunywa maji, takriban vikombe sita kila siku. Napoamka asubui, naeza kunywa maji vikombe viwili. Kisha, ninaenda kufanya shughuli zangu za mazoezi, naeza kukimbia. Naporudi naoga nakunywa chai kiamshakinywa. Kisha baadaye, ninapokuwa katika shughuli zangu, ninapofanya shughuli za kwanza za siku kama vile kuenda darasani mda wa saa nne hivi naeza kunywa tena maji vikombe viwili na naendelea na shughuli zangu Kisha mda wa saa sita au saa saba, baada ya chakula cha mchana, ninaeza kunywa tena maji vikombe viwili na kisha wakati mwingine pia baada ya chakula cha jioni naeza kunywa maji vikombe viwili Naeza kunywa maji mara mingi baada ya ya kila chakula napokula baadaye naeza kunywa maji Napenda kunywa maji kwa kuwa maji inanipa nguvu mpya inanifanya nijihisi vizuri na pia inanifanya nijihisi mwenye afya, pale ambapo inalainisha tumbo, inafanya damu ieze kutembea vizuri, mwilini.

Napenda mwanga wa wakati kwa kuwa mwanga mwanga mkali Mwanga mkali uneza kuleta madhara madhara ya macho na pali ambapo ninapo kwa kwenye mwanga mkali Sitaweza kuona mambo yanayo endelea vizuri na badae ninapo enda kwenye giza macho macho inaweza kuuma naweza kuwa na matatizo mengi ya kuona Ila mwanga wa wastani inapea macho utulivu Pela ambapo ninapofanya kazi yangu katika mwanga wa wastani Naweza kuona vizuri na naweza kuelewa kuelewa mambo yanayo endelea vizuri bila kusumbukana na bila kuwa na wakati mgumu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma na kufanya utafiti kutoka kwa makala, vitabu mbali mbali, au pia pale mtandaoni. Naweza kuangalia ni jambo lipi na jipi ambayo nataka kujifunza na naenda kufanya utafiti maktabani au kwenye mtandao au kwenye makala kulingana na sekta hiyo. Pia naweza kujifunza mambo mapya kutoka kwa wengine, naweza kuangalia jinsi wengine wanavyofanya shughuli hii kwa mfano usimamizi wa miradi, naweza kuangalia jinsi mtu fulani ya anaweza kusimamia miradi ambayo imeweza kuwa nzuri na naweza kusoma kujifunza mambo mapya kutoka kwake. Pia, naweza kujifunza mambo mapya kupitia vitendo, pale ambapo naweza kujihusisha kirasmi na ile yale matendo yanayotokea, kama ni kazini naweza kujihusisha katika kazi hiyo, ili niweze kujifunza jinsi kazi hiyo inavyofanywa. Pia naweza kujifunza mambo mapya kwa kupokea mrejesho pale ambapo ninasikiliza ni nini ambayo watu wanazungumza kuhusu mradi wangu na naweza kujua jinsi ya kufanyia marekebisho pale ambapo nimeweza kufeli na pia naweza kujifunza mambo mapya kwa kwa kuhudhuria mafunzo na warsha pale ambapo naweza kuhudhuria semina tofauti tofauti ama mafunzo ya pale kazini pale ambapo kunakuwa na wakatu wa mafunzo pale kazini neza kudhuria na pia naweza kuchukua kozi fupi ili kujiimarisha.

Ndio napenda kusoma maoni mtandaoni pale ambapo kuna mada muhimu ambayo imeweza kuzungumziwa kwa mfano ikiwa ni mada inayo husika na miradi sana sana napenda kufuatilia maoni ya watu Kwa kuwa naeza kujifunza jambo jipya ambayo sikujua kuhusu miradi Kwa mfano ikiwa kuna changamoto iliweza kutokea katika mradi huo na ikaweza kufanya miradi hiyo ikaweza kusimama yale maoni ambayo watu wanaweza kutoa pale inaweza kunielimisha jinsi changamoto mbalimbali za miradi inaweza kuthibitiwa na inaweza kuzuiwa kufanya miradi iweze kusimama. Pia, ikiwa ni mada yaa ya changamoto za kimaisha, maoni ya watu inaweza kunitia nguvu na kunifunza jinsi ninavyo weza kutatua matatizo fulani yanayo tukumba katika maisha, unaweza kujifunza mambo mengi zaidi kutokana na yale maoni ya mtandaoni.

Nashughulikia udhaifu wangu kazini kwa njia tofauti tofauti. Kama vile kwanza kabisa, ninaweza ku kuona udhaifu huo pale ambapo ninajua nina udhaifu katika sekta fulani. Baada ya kujua nina udhaifu katika sekta fulani, naweza kufanya utafiti wa jinsi ya kudhibiti udhaifu huo. Hapo naweza kuzungumzia wenzangu pale kazini, kufanya utafiti. Ili kufanya utafiti ya jinsi ya kudhibiti udhaifu hui natafuta mawaidha kutoka kwa wenzangu pale kazini au pia natafuta. Nafanya utafiti kwenye mtandao pale ambapo Nafanya utafiti kwenye mtandao wa kijamii, naungana na wanajamii pale wanaweza kunipa mawaidha. Kwa jinsi ya kudhibiti udhaifu huo.na pia naweza kudhibiti udhaifu kwa kuhudhuria mafunzo ya pale kazini ili niweze kujimarisha.

Wakati wa baridi kali, naeza kuvaa nguo ambayo ni nzito, naeza kuvaa sweta nzito navalia kofia, pia navalia sokisi ili ieze kunizuia kutokana na baridi. Kisha, naeza kula chakula ambacho ni moto, wakati mwingi naeza kunywa kahawa ili iyeze kudhibiti baridi. Pia naeza kuka karibu na jiko ili nieze kuzuia baridi na pia napenda kukaa chumbani kwangu ili nsieze kutoka nje pale ambapo kuna baridi. Pia wakati mwingine napenda kukaa kwenye blanketi ili nisieze kuhisi baridi.

Ndiyo napenda kujifunza historia sana na napenda kujifunza historia ya watu mbalimbali kama vile viongozi mbalimbali sana sana viongozi wa zamani kabla ya ukoloni na pia viongozi wa sasa napenda kujua historia yao pale ambapo wanaelezea maisha yao kutoka pale ututoni hadi jinsi wanavyo kua watu ambao wameeza kufanikiwa katika maisha Napenda kujua historia yao pia napenda kujua historia za kitamaduni historia za jamii mbali mbali kama jinsi jamii fulani ilivyo kuja kutokea Pali ambapo waleza kutokea Pali ambapo waliweza kuchipuka na jinsi walivyo hama kutoka mahali fulani, hadi mahali fulani, hadi wakaeza ku kuka katika mazingira yao ya sasa. Historia hiyo huwa nzuri ya kuvutia. Pia napenda kujifunza historia ya waandishi mbali mbali wa vitabu. Jinsi kwakua napenda kusoma vitabu, napenda kujifunza historia ya waandishi. Jinsi walivyo anza kuchapisha makala, ni nini walichowazaa ili waeze kuchapisha makala hayo, na pia maisha yao kwa ujumla napenda kufatilia historia hizo, pia napenda kufatilia historia za nchi mbali mbali. Jinsi uongozi wa nchi iyo Kwanzia pale walipopata uhuru ama baada ya vita vya dunia jinsi ni namna ipi nchi fulani ilieza ku kujiunganisha tena baada ya maadhara yale ya vita vya dunia vya Kwanza na vita vya dunia vya pili Pia napenda kujifunza historia hiyo ya vita vya dunia, Napenda sana pale ambapo na najua ni nini kilichojiri wakati ule ambapo sikuwa. Napenda ni napo jifunza matokeo ya zamani.

Kitu wambacho napenda kuhusu mta wangu ni usalama. Usalama pale umeza kuhimarishwa kabisa. Hakuna visa vya wizi au visa vya mauwaji. Pale ni mali ambapo. Bitha zako zineza kuwa salama. Hauna wasiwasi pale ambapo uneza kutoka nyumbani. Unaporudi unapata bidha zako ziko salama hakuna mtu yeyote anae iba bidha za mtu na pia ni mahali ambapo pametulia, hakuna visa vya utovu wa usalama kama vile mauwaji ni kuna usalama wakutosha pia napenda jinsi napenda mta yangu kwa kuwa kwa kuwa mambo ya kimsingi kama vile osiptali, shule na barabara nzuri ineza kupatikana kwa uraisi. Pia duka ineza kupatikana kwa uraisi. Watu waneza kupata vifa vya kutumia kwa uraisi. Pia napenda mta wangu kutokana na umoja ambao ushikamano. Kila mmoja pale aneza kushiriki katika mazoezi ya kijami kama vile mikutano. Kusaidia watu kama pale ambapo kuna tokea changamoto katika familia moja. Jamii kwa ujumla waneza kushikana mkono na kuenda kusaidia jamii hiyo Ili wasiezi kuhisi uo uzito wa ile changamoto Changamoto ya mtu mmoja pale ni changamoto ya jamii mzima.

Tabia ninayopenda kwa wengine ni bidii na kujituma. Pale ambapo watu wanaeza kujikaza kimaisha na wanataka kuwa watu ambayo wameeza kufaulu katika maisha. Wanafanya mbinu yeyote ya ili kukua watu wa maana katika maisha. Pia napenda pale watu wanaposhirikiana. Ninapoona kuwa wanajamii, wanaeza kufanya kazi kwa pamoja bila kutengana, ili wanaeza kusuluisha matatizo pamoja, napenda tabia hiyo. Pia napenda tabia ya heshima, pale ambapo watu wanaeza kuzungumza kwa heshima, ata ikiwa unaongelesha mtu mdogo au mkubwa kukuzidi, kimiaka unaeza kumwongelesha kwa heshima. Pia napenda pale ambapo watu wanakuwa na huruma kwa wengine, pale ambapo mwenzako anaeza kupata shida, unaeza kuwa na huruma na kumsaidia. Na pia napenda pale ambapo watu wanakuwa na uwajibikaji, pale ambapo unapokosea unakubali makosa na kurekebisha na kufanya kazi kwa bidii. Inakua nzuri ya kupendeza.

Nguvu zangu kazini ni uwajibikaji. Napenda kufanya kazi yangu kwa ukamilifu na iweze kukamilika kwa wakati. Na pia pale ninapogundua kuna mahali ambapo sijaweza kufanya vema. Naeza kurejelea pale na kufanya marekebisho ili kazi yangu iweze kuwa nzuri. Pia naeza kufanya kazi kwa ushirikiano, naweza kushirikiana na wengine pale kazini, vizuri na kuyaheshimu mawazo yao, pale ambapo wanapo nipea mawaidha kuhusu jambo fulani, naeza kuyaheshimu maoni yao na naweza kufanya jinsi wanavyoniambia ikiwa inaleta mabadiliko. Pia naeza kusuluhisha migogoro pale ambako matatizo yanaeza kutokea pale kazini nasaidia kuleta suluhisho kwa matatizo mbali mbali yanayochipuka pale kazini.

Ndiyo napenda kuzungumza siyasa, jinsi ninavyo napenda nchi yangu, napenda kujadili jinsi siyasa ya nchi inaeza kuendelea, napenda pale napo zungumzia kuhusu mafanikio ya wanasiasa fulani, na pia pale ambapo wanasiasa fulani wameeza kufeli na jinsi wanavyo paswa kurekebisha, kurekebisha pale ambapo wameeza kufeli, ili waeze kuleta mafanikio. Na pia napenda kuhamasisha watu ili wanapofanya uchaguzi, waeze kuchagua viongozi ambao, wanatajiriba nzuri ya kuweza kuongoza nchi na kuweza kuleta mabadiliko katika nchi.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu. Hii ni kutembea kwa miguu, huwa ni mazoezi kwangu. Na kila siku naweza kuhakikisha kuwa nimeweza kutembea kwa takriban kilomita mbili. Ili kukunyorosha miguu na pia kufanya mazoezi kwa mwili kwa jumla. Mara mingi, napenda kutembea kuelekea shuleni, nikiwa sijaweza kuchelewa, naweza kutembea, nikielekea na kurudi. Pia napenda kazi, napenda kutembea, kuelekea na kurudi. Pia, wakati mwingine ambapo niko wakati wa wikendi, wakati ambapo sina kazi ama siendi shuleni, napenda kutembea kutembea, kwenda kupanda milima, ili kuweza kufanya mazoezi, mazoezi ya mwili.

Ningependa kushiriki mchezo wa Ningependa kujaribu mchezo wa mpira wa miguu. Napenda sana kujaribu mchezo wa mpira wa miguu. Kwa kuwa, inaeza kukuza ushirikiano. Pale ambapo mnaeza kuwa pale uwanjani mkicheza. Ushirikiano unakuwa mzuri. Na pia, inaeza kukuza afya njema. Ni pale ambapo unacheza na unaeza kutoa jasho, unaeza kufanya mazoezi, mwilini ambayo inaeza kufanya, kufanya mwili iwe, iwe na afya nzuri, uiseze kuwa na matatizo kama vile matatizo ya roo kutokana na ukosefu wa mazoezi. Napenda kujaribu mchezo huu kwa kuwa jinsi navyotazama watazamaji pale wanavyocheza ni mchezo ambao unafrahisha.

Natumia kompyuta yangu mara mingi kwa ajili ya kufanya utafiti, utafiti mbalimbali kuhusu miradi mbalimbali ninayotekeleza. Naeza kutumia kompyuta ili kufanya utafiti katika pale ambapo ninakumbana na changamoto mbalimbali. Naeza kutumia kompyuta kufanya utafiti. Pia naeza kutumia kompyuta yangu kuhifadhi data. Data muhimu ya pale kazini, ama pale shuleni, ama data yangu binafsi, naeza kuhifadhi kutumia kompyuta yangu. Pia wakati mwingine napenda kutumia wangu kompyuta yangu ili kutazama kutazama video mbalimbali, wakati wa mapumzikoni naeza kutazama video mbalimbali. Pia naeza kucheza michezo mbalimbali pale kwenye kompyuta ili kupitiza wakati na kufurahia mapumziko yangu. Pia natumia kompyuta yangu kwa ajili ya mawasiliano na rafiki zangu. Naeza kunileta karibu zaidi na rafiki zangu pale ambapo tunaeza kuzungumza na kufurahia pamoja.

Nywele yangu ni za asili, na napenda kuupaka mafuta au kuitia unyevu unyevu mara kadhaa kwa wiki ili zisieze kukauka. Pala ambapo naeza kwenda kazini ama kwenda shuleni naeza ku kutia unyevu unyevu ili ieze ku, ku, kumeremeta na kuwa na, na, mtazamo wa unaonavutia.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya na neza kupata aina ya vyakula vipya kupitia mtandaoni. Pale ambapo ninapitapita mtandaoni neza kupatana na mtindo mpya wa kutengeneza chakula fulani ambacho ni kipya. Na iwapo mtindo huo umeza kuwelezuwa vizuri, niteza kujipikia mwenyewe chakula icho kipya na iwapo hakuna mtindo, neza kutembelea mkahawa ulio karibu nami, ili niweze kupata chakula icho kipya Wakati mwingine pia naeza kupata chakula kipya kwenye video kupitia video napo tazama video naeza kupata chakula kipya na hakikisha kuwa niwemeza kujaribu kwa kujipikia mimi mwenyewe ama kwa kuenda kukula pale mkahawani.

Kwa kweli, ninapendezwa sana na mtindo huo wa uchoraji au upakaji rangi. Ila, sina ustadi unaoniwezesha kuchora, sana sana napenda sana kuchora. Ila, ninaweza kuhudhuria mafunzo mbalimbali kuhusu uchoraji, ili niweze kuwa stadi katika uchoraji. Ninapenda uchoraji kwa kuwa, unaweza kuwa ni kazi ambayo unaweza kutumia ili kupata riziki, pale ambapo ninaweza kuchora michoro mbalimbali na kuvipiga picha na kuvipeperusha pale mtandaoni. Watu wanapoona zile picha ambazo nimeweza kuchora, wanaweza kunitafuta ili niweze kuwachorea. Hilo ndilo jambo ambalo linanipa msukumo zaidi wa kutaka kujua kuchora vizuri. Kukua na ustadi wa kuchora, ili niweze kuchora picha ambazo zinavutia. Na zile ambazo zitaniwezesha kupata soko nzuri ambalo limeirika ili kuuza zile picha zangu na niweze kupata riziki.

Nawianisha kazi na maisha ya binafsi kwa kupanga muda wangu vizuri pale ambapo naweza kuandika ratiba ya kazi na ratiba ya kibinafsi na pia naweza kuweka vipaumbele kulingana na umuhimu wa matukio Pia nawianisha kazi na maisha ya binafsi kwa kuwasiliana vizuri pale ambapo ninapokuwa na shuguli za kibinafsi ambazo ni za muhimu kuliko ni za dharura kuliko za kazini naweza kuwasiliana na wenzangu wa kazini ili kuwajulisha kuwa sitaweza kufika kazini dhidi ya jambo fulani la dharura ambalo limeweza kunipata Pia naweza kutenga muda wa mapumziko na najipa muda mzuri wa kupumzika ili kupunguza uchovu wa kazini Ndipo ninapoenda kazini Naweza kuanza kazi na nguvu mpya. Pia wakati huo wa mapumziko natumia kujumuika na familia.